Mafanikio makubwa kwangu kazini ni kuona watu wanatoka hapa wakiwa na amani ya majibu ya kile kilichokua kina wapa kichwa moto. Hakuna kitu chenye kuridisha kama kumpa mtu mwongozo, ukaona umemsaidia kupiga hatua. Iwe ni kupanga biashara yake au kujifunza kitu kipya. Pia, najivunia jinsi inavyoweza kubadilika na kujifunza mambo mapya kila siku ili niendele kuwa natija.